Napenda maua sana kwa sababu yanapendeza kwa rangi, harufu au na uzuri wa asili. Maua hutoa hisia ya furaha na utulivu na mara nyingi hupangia mazingira. Kwa njia ya kuvutia na kupendeza macho, napenda mazingira, napenda kuona maua mbalimbali kama vile maua ya rangi nyepesi, ya pinki, machungwa au meusi.